Najihisi vizuri kwa kiasi lakini pia na hisi msisimuko na presha kidogo kabla ya wasilisho. Hali hiyo hunisaidia kujiandaa vizuri zaidi. Ninapokuwa nikitoa wasilisho nahisi kujiamini taratibu hasa ninapoona wasikilizaji wanaendelea wanasikiliza ninachosema. So kwa ujumla, wasilisho ni nafasi ya kushiriki, mawazo na kujifunza.

Napendelea kuandika kwa sababu hunipa muda wa kufikiri vizuri, kupanga mawazo na kujieleza kwa utulivu. Kuandika huniruhusu kuwa makini zaidi katika maneno ninayotumia. Ata hivyo kuongea pia ni muhimu hasa katika mawasiliano ya ana kwa ana kwa sababu huleta hisia na unaeza kujieleza kwa haraka lakini kwa jumla kuandika ndiko napenda zaidi.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya chai ya tangawizi. Hua nahisi mara nyingi asubuhi au jioni nyumbani hasa wakati chai inapochemshwa. Harufu hii hunikumbusha wakati wa kua na familia kukaa pamoja na kuzungumza kwa utulivu. Pia hunikumbusha jioni za baridi zinazojaa amani na upendo. Nikipata harufu iyo nahisi utulivu, faraja na furaha ya ndani. Hunifanya nijisikie salama na mwenye ya amani kama niko mahali panapo nihitaji.

Kila asubui, huamka kati ya saa sita hadi saa sita unusu asubui. Mara tu nikiamka, hujionyesha kidogo, hujinyoosha kidogo na kuosha uso hili kuamusha mwili. Kisha, hukaguwa simu kwa dakika chache kuona ujumbe muhimu au ama ratiba ya siku. Bada ya hapo, hunywa chai au kahawa. Wakati mwingine nikiwa na kiamshakinywa chepesi kama mkate au yai, hii hunipa nguvu za kuanza siku. Kabla ya kuondoka huwa kuanza kazi, huandaa vitu muhimu kama kupanga ratiba, kuhakikisha vifaa viko tayari au kuvaa vizuri. Kwa jumla nahisi asubuhi zangu ni tulivu na zenye matumaini. Zinaniweka katika hali nzuri ya kuwaza siku kwa mtazamo chanya na nguvu mpya.

Naishi katika nyumba ya kawaida ya makazi, iliyo katika eneo tulivu na lenye watu wa familia. Mazingira ya hapo ni ya amani, kuna majirani wachache, barabarani si zenye kelele nyingi, na wakati mwingine kuna miti au hewa safi inayofanya eneo lihisi vizuri. Nilihamia hapa miaka michache iliyopita na tangu wakati huo nimezoea maisha ya hapa. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu eneo langu ni utulivu wake na urahisi wa kupata huduma muhimu kwa maduka na usafiri. Kwa ujumla nahisi salama na mwenye raha mahali ninapoishi. Ni eneo linalonipa amani ya akili na kunifanya nijisikie nyumbani kabisa.

Hekima ninayo jifunza maishani ni kwamba utulivu na bidii ufanikisha mambo makubwa. Kila changamoto au kushindwa ni fursa ya kujifunza na kukua badala ya kukata tamaa. Pia nimejifunza kwamba heshima, uwaminifu na kushirikiana na wengine hufungua milango mingi maishani. Na kwamba kuchukua muda wa kupumzika na kutafakari hunisaidia kufanya maamuzi bora. Kwa kifupi, hekima yangu ni kuwa makini, kuwa mtulivu na kujifunza kutokana na kila hali.

Napenda kununua vitu madukani karibu na nyumbani kwa sababu ni rahusi na haufai kutumia muda mwingi kusafiri. Pia napenda kununua mtandaoni kwa baadhi ya bidhaa hasa zile za ambazo ni rahisi kupata sokoni kwa sababu ni rahisi na mara nyingi zinakuja moja kwa moja hadi nyumbani. Kwa jumla, napendelea mahali panapokuwa rahisi kufika, salama na pana chaguo nzuri za kuchagua.

Ninakaribisha wafanyikazi wangu kwa tabasamu na salamu za heshima mara tu wanapofika. Mara nyingi huwakutanisha kwa maneno na kirafiki, nikionyesha furaha ya kuwa nao kwenye timu. Pia, ninahakikisha nafanya mawasiliano wazi kuhusu na majukumu na matarajio ili wahisi kwa sehemu ya timu. Kwa ujumla, ninataka kuwafanya, wasikie, wakiwa, salama na wamekaribishwa na wanadhaminiwa kutoka mwanzo.

Kinywaji niipendacho kunywa asubuhi ni chai ya tangawizi napenda kwa sababu hunipa angalifu na nguvu za kuamka. Na pia hunifanya nijisikie tayari kwanza siku. Wakati mwingine napenda pia kahawa kidogo ikiwa naitaji msisimuko zaidi.

Napenda kununua vitabu na vifaa vya elimu au burudani zaidi. Napenda kwa sababu vina nisaidia kujifunza, kuburudika na kukuza ubinafsi. Pia wakati mwingine napenda kununua mavazi raisi na ya starehe ili kujisikia huru na kustarehesha maisha ya kila.

Mazoezi yangu ya kila siku yanahusiana na mwili na akili. Kila asubuhi, mara baada ya kuamka, hufanya mazoezi ya kupanua mwili na kunyanyua viungo. Kama kujinyosha na kufanya push-ups au seatups kidogo. Baada ya hapo mara nyingi hutembea au kukimbia kwa dakika chache ili kuamsha mwili na kupata nguvu Wakati mwingine napenda pia kufanya mazoezi ya akili kama kusoma au kutatua puzzles ili kuwa makini na mwenye akili tajiri Kwa ujumla mazoezi haya hunifanya nijisikie makini, mwenye nguvu na tayari kuanza siku.

Ningependa kujifunza programu ya hali ya juu na utengenezaji wa michezo ya video. Napenda kwa sababu inaniunganisha ubunifu na akili za kisabati na inaweza kunipa fursa za kazi na burudani kwa wakati mmoja. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kama kihispania na kijapani kwa sababu kuna nipa mawazo, utamaduni na mawasiliano na watu wengine. Kujifunza mambo mapya kunanipa furaha, changamoto na motisha ya kuendelea kukua binafsi.